Ndio, mimi husoma gazeti ingawa si kila siku. Hsoma hasaa pale ninapotaka kuelewa kwa undani yanayoendelea katika jamii, nchi na dunia kwa ujumla. Magazeti hunipa taarifa, zilizoandaliwa kwa mtiririko mzuri, zenye uchambuzi wa kina kuliko habari fupi za mtandaoni. Huvutiwa zaidi na habari za kitaifa, uchumi, sheria, elimu, mazingira na makala za maoni. Sehemu za uchambuzi hunisaidia kuona pande tofauti za hoja moja na hunifanya nifanye maamuzi au maoni yaliyo na msingi. Pia kusoma kurasa za jamii na makala za maisha kwa sababu huonyesha changamoto halisi za watu wa kawaida na namna wanavyokabiliana nazo. Kusoma gazeti hunijenga katika lugha, fikra pefu na uelewa na maswala ya kijamii. Pia, hunisaidia kuepuka kupotoshwa na habari isiyodhibitishwa ambazo hupatikana kwa wingi mitandaoni. Ingawa teknolojia imeleta vyanzo vingi vya habari. Gazeti bado lina nafasi yake kwa sababu ya uhariri wake makini na uwajibikaji wa taarifa. Kwa jumla, kusoma gazeti nizoea linalochangia maarifa, nidhamu ya kusoma na kuelewa kwa upana mambo ya dunia na dunia inavyoishi.

Wakati wa baridi kali, huchukua hatua za maksudi ili kulinda afya ya mwili na ustawi wa akili. Kwanza kabisa, huvaa mavazi yanayofaa hali ya hewa, ikiwemo nguo nzito, sweta, makoti, soksi, na wakati mwingine kofia na glofu. Lengo ni kuifadhi joto la mwili na kuzuia magonjwa yanayotokana na baridi kama mafua na kikohozi. Pili, ujali sana lishe na vinyoaji. Hunywa vinywaji vya moto, kama chai, kahawa, au tangawizi. Yenye asali, ambavyo husaidia kupasha mwili joto na kuimarisha kinga. Pia, hupendelea chakula cha moto kama supu, uji, au vyakula vilivyopikwa vizuri kwa sababu huupa mwili nguvu na joto kwa muda mrefu. Tatu, hupunguza muda kwa kukaa nje, hasa asubuhi na usiku ambapo baridi huwa ni kali zaidi. Ikiwa lazima kutoka nje, hujitayarisha mapema na kuhakikisha mwili umefunikwa ipasavyo ndani ya nyumba, hutumia blanketi nzito, au kujistiri sehemu yenye joto zaidi, ili kubaki na faraja. Nne, uendelea na mazoezi mepesi kama kunyoosha mwili au kutembea kidogo, ndani au karibu na nyumba. Hii husaidia kuzungusha damu na kuzuia mwili kuwa mzito au kuchoka sana kutokana na baridi. Hatimaye, hutumia muda wa baridi kupumzika na kujitunza kiakili, kusoma, kutafakari, kupanga malengo, au kufanya shughuli tulivu. Zinazopunguza msongo wa mawazo, baridi hunipa nafasi ya kupunguza kasi ya maisha, kujitathmini, na kuupa mwili na akili muda wa kurejesha nguvu. Kwa kufanya hivyo, baridi kali ya haionekani kama kikwazo, bali kama kipindi cha kujijenga upya.

Timu inayotajwa mara nyingi kama bora zaidi katika historia ya rugby ya Marekani ni New England Patriots. Umaarufu wao unatokana na mafanikio ya kipekee katika NFL ligi kuu ya mchezo huo nchini. Marekani. Patriots walitawala sana kuanzia miaka ya mia mbili hadi mwanzoni mwa elfu mbili na ishirini hasa chini ya kocha Bill Belchick na mchezaji nyota Tom Brandy. Katika kipindi hicho timu ilishinda Super Bowl mara sita ikafika fainali mara nyingi. Na kueka rekodi ya udhabiti nidhamu na mbinu bora za kiufundi. Kinacho watofautisha Patriots sii vikombe pekee bali pia utamaduni wa timu nidhamu kali maandalizi ya kina. Na kueka timu mbele ya mtu mmoja wamejulikana kwa uwezo wa kubadilika kulingana na mpinzani kutumia wachezaji ipasavyo na kufanya maamuzi ya kimikakati wakati muhimu. Ingawa zipo timu nyingi kubwa kama Dallas Cowboys San Francisco arobaini na tisa ers na kina Pitsburg Steelers Patriots mara nyingi hutajwa kama kipimo cha ubora kutokana na utawala wao kwa muda mrefu na mafanikio ya kisasa.

Napendelea kuandika na kwa kompyuta, hasa kwa kazi zinazohitaji mpangilio mzuri, kasi na uhariri wa mara kwa mara. Kompyuta hunirahisishia kurekebisha mawazo, kuifadhi kazi kwa usalama na kushirikisha maandishi kwa wengine, kwa urahisi. Pia hunisaidia kuandika kwa muda mrefu bila kuchoka sana, jambo linaloengeza, linalengeza tija. Hata hivyo, kuandika kwa mkono kuna umuhimu wake wa kipekee huwa nakichagua kinacho ninapotaka kutafakari kwa utulivu. Kupanga mawazo ya awali au kuandika hisia binafsi. Kuandika kwa mkono hunifanya niwe makini zaidi na kunisaidia kukumbuka nilichoandika kwa urahisi. Kwa ujumla, siioni kama ushindani kati ya viwili bali ni zana zinazokamilishana. Kumpyuta ni bora kwa utekelezaji na ufanisi ilhali kuandika kwa mkono ni bora kwa ubunifu, tafakari na kujenga uhusiano wa karibu na mawazo yangu.

Ninapopumzika, mimi hutumia mchanganyiko wa njia zinazoongeza utulifu wa akili na mwili. Kwanza napenda kusoma vitabu au makala ni zinazofutia, jambo linaloniwezesha kuingiza mawazo mbali na msongo wa kazi. Pili, hupenda kusikiliza mziki au podcast tulifu hasa yale yanayoongeza motisha au kufundisha jambo jipya. Tatu, hutembea au kufanya mazoezi mepesi kama yoga au kunyoosha mwili. Hii, hunisaidia kuzungusha damu, kupunguza mafadhaiko ya misuli na kuongeza hisia ya uhai. Pia, mara nyingine hutumia muda na familia, marafiki au wanyama wa kipenzi. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Mwisho, napenda kutafakari au kuandika mawazo yangu kwa utulifu. Njia hizi zote huchangia kupumzika kwa kweli, kuondoa msongo wa mawazo na kurudisha ngufu mwilini na akili zikiwa tayari kwa shughuli zinazofuatia. Pia, huzingatia pia kulala. Ninaposikia mwili umechoka zaidi nazingatia pia kulala.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huzingatia kupiga gumzo na wenzangu na marafiki. Pia huzingatia kupitia mtandao, kuangalia abari kwa mtandao, na kuangalia yanayoajiri katika ngazo za kimataifa. Pia hupenda sana kusoma makala na vitabu. Na wakati mwingine huwa napenda kusoma gazeti wakati wa mapumziko.

Ndiyo, napenda kukunywa maziwa hasaa yale safi au ya asili. Maziwa hunipa lishe muhimu kama proteini, kalsiamu na vitamini pamoja na nguvu ya haraka mwilini. Pia hunisaidia kustawisha mifupa na meno. Na mara nyingine, huchangia utulivu wa mwili. Hasaa, mchana au kabla ya kulala. Kwa upande wa latha, hunifurahisha kwa kuwa kwa kuwa laini na yenye unywaji mzuri na inaweza kuchanganywa na chakula au vinyawaji vingine kwa urahisi. Mara ingine huwa nakunywa maziwa wakati kwa chai. Ninapopika chai ya maziwa, huwa inanifurahisha zaidi.